Jee, unapenda kupika. Miongoni mwa maswali ambayo ni mazuri sana na ninapenda sana kuyasikiliza ni masuala yanayohusu kupika. Ndiyo, mimi kama mdau wa mapishi ninapenda sana kupika. Yafuatayo ni maelezo ama sababu zilizonifuata mimi na kunifanya mimi, nikapenda kupika. Cha kwanza ninapenda sana kula chakula kizuri ni kitu ambacho kilinifanya mimi nikapenda kupika. Kwa sababu baadhi ya vyakula ni ngumu sana kuvikuta vimepikwa. Ila nilikuwa nikipita mtandao naona watu wanavyoelekeza namna ya kupika. Na yote ni chakula ambacho nakitamani. Na yote ni chakula ambacho nakipenda ili nikijaribu ama ili ningine inabidi mimi nijifunze kupika. Ndipo nikipike. Baada kuipika ndipo nitakila. Kwa hili swala linanifanya mimi nipende na vile vile pia linanifanya mimi niweze kupika. Kwa hivyo hii ni sababu yangu ya kwanza inayonifanya mimi nipende kupika. Sababu yangu ya pili linanifanya mimi nipende kupika ni kuishi pekee yangu. Kuna wakati nilikuwa pekee yangu wakati nasoma chuo ilinibidi mimi niweze kupika na nipende kupika. Sababu usipo pika utakula vibaya. Hili swala yanifanya mimi kujifunza zaidi namna ya mapishi mbalimbali. Namna ya kupika chakula kizuri. Na baada ya hapo nilipika chakula kizuri sana. Wakati wangu wa chuo na nilikuwa nikikifurahia chakula hicho. Sababu yangu nyingine iliyonifanya mimi nipende sana kupika. Ni muda mwingi kipindi niko mdogo. Nilikuwa nakaa na bibi na nilikuwa nakaa na mama. Swala hili linifanya mimi kuweza kufundishwa zaidi namna ya kupika jambo ambalo ni njema jambo ambayo ni nzuri naweza kuwashukuru wazazi wenzangu kwa sababu kuna muda alikuwa anachoka. Kuna muda alikuwa amechoka. Kuna muda hajisikii vizuri. Kulibidi mimi nimsaidie kupika hata mboga. Kumbe wakati nilivyokuwa namsaidia ndiyo mimi akili yangu na nafsi yangu na uelewa wangu ulikuwa unajijenga. Kwenye kupenda mapishi. Hivyo basi nikajikuta napenda sana kupika. Kitu ambacho kilinifanya mimi nikawa miongoni mwa vijana bora zaidi. Kwa sababu nilikuwa napika chakula kizuri. Nilikuwa napika chakula kitamu. Hadi watu wanakifurahia. Hadi watu wanakipenda. Nipende kusema kwamba, unavyoendelea kupika kuna faida na kuna hasara zake. Faida za kupika tunazijua kwamba inakuwezesha wewe kula chakula chako bila kununua. Kwa hivyo hapa kama ni bajeti au kama ni gharama, utakuwa umepunguza gharama za kununua chakula. Maana unapopika mwenyewe, lazima gharama itapungua tofauti na mtu aliyejitambulisha kama muuzaji chakula. Ata uza chakula ili apate faida ukipika mwenyewe kuna gharama za kununua chakula zinapungua na ni kubwa sana. Kwa hii inakuwa kama faida ya kupika. Faida nyingine ya kupika kwa wale watu wanaojua kupika vizuri zaidi huwa ni ajira mtu anajiriwa kwenye makampuni makubwa, mtu anajiriwa kwenye taasisi kubwa. Anafanya masuala ya upishi, kwa sababu anapenda kupika na analipwa. Lakini hivi hivi pia niweze kusema kwamba kuna hasara ambazo zinazoweza zikatokea. Ama madhara yanaweza katokea wakati upishi. Kwa mfano hasara ya kwanza au madhara yanaweza yakatokea yaani kuungua endapo mtu anapika anaweza kuungua na jeraha la moto la upishi mara nyingi huwa ni kubwa kidogo. Na pia huwa inaumiza. Washauri watu ya kwamba wanapokuwa kuwa kwenye majikoni ama kwenye mafiga wanapika. Nivyema wakazingatia usalama. Na vile vile pia waweze kutumia vyanzo vya moto au vyanzo vya nguvu ambavyo vinatunza mazingira. Kwa mara sasa hivi vipo vingi ambavyo havitunzi mazingira. Na huwo ndiyo mchango wangu kwenye namna ya kupika.

Je, unashambuliaje mabadiliko kazini. Mimi kama bosi mwenye kazi yangu binafsi, na katika kazi hiyo, nimeweza kuwaajiri vijana, waweze kunisaidia kazi hizo. Yafuatayo ni mapendekezo yangu au ni namna ambavyo mimi, ninashambulia mabadiliko kazini. Kwa yale mabadiliko ambayo ni ya lazima, labda mabadiliko hayo yamesababishwa na utovu wa nidhamu, mabadiliko hayo ni lazima yatoke ili mambo yangu yaende. Huaga ninayashambulia kwa haraka sana. Swala hili linanifanya mimi niweze kuwa na umakini mkubwa na uhalali katika jambo hili kwa sababu nikipuuzia chochote kile kinaeza kikanisabishia mimi matatizo kwenye kazi yangu. Na kazi ndio kila kitu kwangu. Kwa nitakaposema kwamba kazi hii nisiifanye. Au nisifanye mabadiliko haraka haraka. Kazi yangu itaharibika. Hivyo basi mabadiliko mengi mimi huaga nayashambulia kwa mara moja. Kwa hatua za haraka sana. Kwenye kazi yangu mabadiliko yanaweza yakatokea harakaharaka endapo nitaona mambo yangu hayaendi. Kwa mfano, kuna baadhi ya wafanyakazi. Wanafanya kazi ovyo, na kuna baadhi ya wafanyakazi wamezoea kazi kiasi kwamba wao wamekuwa ni mabosi. Hii itanifanya mimi kuamka haraka haraka na kushambulia mabadiliko hayo kazini. Nitafanya mabadiliko mara moja. Ili mambo yote yaendelee kuwa sawa. Kwa sababu ninaamini kadri utakapokuwa unalea ujinga, ndipo ujinga utakapokuwa utaratibu wa kawaida. Watu wengi wanapenda sana kufanya vitu kwa mazoea. Na mazoea ukiyaacha mazoea mabaya, watu watakuzoea vibaya hivyohivyo. Kwa hiyo mtu yote atakayefanya kazi vibaya, tofautu na tulivyoelekezana, tofautu na tulivyokubaliana. Mabadiliko yake nitayashambulia mara moja, bila kuchukua hatua yoyote zaidi ya kumuondoa na kufanya mabadiliko mengine, ili kazi zangu ziende. Mabadiliko mengine ninavyoyashambulia. Nayashambulia kidogo kiasi kwamba mfanyakazi akiamua kuacha kazi bila sababu za msingi. Sina muda wa kumshambulia. Labda katika mabadiliko hayo wala siwezi kufurahia sana kwa sababu nguvu kazi ikiondoka na huenda mfanyakazi huyo ndo kuwa miongoni mwa wafanyakazi bora akawe ni miongoni mwa wafanyakazi wazuri. Kwa hiyo maamuzi yake ya kuondoka. Yanaweza yakawa ni kama chachu kwenye kampuni yangu ama kwenye kazi yangu. Hivo ushambuliaji wangu katika mabadiliko hayo. Utakuwa ni ushambuliaji wa kuwaomba kwa kukaa karibu nao ili wasiweze kuondoka maana kazi bila wafanyakazi ni kazi ngumu. Kwa hiyo kama kuna wafanyakazi wanaoondoka tu bila sababu za msingi. Lazima nikae nitawashambulia kwa namna ya kuwafanya wao au wala kwa namna ya kuwavutia wao wasiondoke kwenye kazi hiyo na waendelee kufanya kazi na mimi kwa mfano. Watu wanaondoka kwa sababu ya mshahara kidogo. Au watu wanaondoka kwa sababu ya vitu vinavyopatikana pale kwenye kazi. Na muda watu wanaondoka kwa sababu huduma ni mbovu. Hii itanisababisha mimi kushambulia haraka mabadiliko ya kuweza kufanya vitu vikawa vizuri ili watu wangu ama wateja wasiweze kuondoka waendelee kubaki pale pale na tuendelee kufanya kazi pamoja na kuingiza faida. Kwa sababu ya manufaa ya kampuni, manufaa yangu na manufaa yao pia. Vilevile pia kama kuna mabadiliko yoyote kwenye teknolojia. Mimi kama bosi lazima niyafanyie ushambuliaji haraka sana. Kwa kama nifanya mabadiliko ili kuendana na teknolojia. Yasije yakanikuta yale yaliyotokea kampuni ya Nokia miaka ya zamani. Mabadiliko hayo yatafanya mimi kuenda sawa na kile wateja wanachotaka na teknolojia ilipofikia. Hii itanifanya mimi niende na muda na niwe wa kisasa zaidi. Hivo ndivo namna nitakavyoshambulia mabadiliko katika kazi yangu. Sababu mimi ni bosi na bosi lazima awe makini na kazi.

Je, unapenda kuzungumza kuhusu siasa? Unapoongelea siasa, unagusa uti wa mgongo wa jamii ya nchizeli kwa mfano Tanzania. Siasa imechukua asilimia kubwa sana ya muda na lafasi katika jamii hii. Kiasi kwamba vyama vina nguvu na vyama vinaongelewa sana baada au kabla ya uchaguzi. Kwa hivo mimi basi, sipendi sana kuzungumzia siasa. Lakini mda unapoitaji mimi nizungumze kuhusu siasa. Huwa nazungumza. Lakini kwa kupenda, huwa sipendi kuzungumzia siasa kwa sababu moja au kwa sababu zifuatazo. Siasa ni chanzo cha vita katika nchi yangu. Mgogoro mingi, ugomvi mwingi huwaga kimakundi kutokana na siasa. Watu na vyama vyao. Vyama pinzani watu wanatekwa. Watu wanauawa kwa sababu tu wanaongelea chama tawala. Kwa hiyo mimi na hiyo inanifanya mimi niwe sipendi sana kuongelea siasa kwa sababu napenda sana amani na siasa ya nchi yetu ni kama vita. Kwa inapo tokea swala kama hilo mtu nabidi ukaye utulie tu. Sio vyema sana kwunza kugombana, sio vyema kuanza kurumbana. Nibora ukatulia mambo mengine ya kaenda. Sabu nyingine inafanya mimi ni sipende sana kuzungumzia siasa. Mimi siyo mwongeaji au mpotoshaji au mwongea uongo. Siasa nyingi za bara letu la Afrika Ama nchi zetu zinazo patikana katika bara la Afrika. Ni siasa za kizushi, ni siasa za uongo. Watu wanaongea tu chochote vakatu jisikia. Ili wapewe kura, baada ya kupewa kura. Hapovndo shida inapo kuja kuanza. Watu wanageuka wanakuwa mbogo. Watu wanageuka wanakuwa na maswala ya ajabu. Wanasahau kwamba kuna maazimio wali yaweka wakati wanaomba kura, ivo siasa ni kama uongo kwenye bara letu na kwenye nchi yetu ya tanzania Baby hepi niseme kwamba mimi sipendi sana kuzungumzia kuusu siasa. Kwa sababu mimi siyo mbobefu wala mbobezi wa maswala hawa ya siasa. Sijasomea siasa. Sina uwelewa wowote kuusu siasa. Kwa ni ngumu sana mimi kukaa nikaongelea siasa kama mtu anaefahamu ama kama mtu anayejua siasa hiyo. Kwenye mda au kwenye kitu ambacho sikijui. Kwangu mimi naisi kama ni uongo. Naisi kama ntaongea uzushi. Naisi kama ntaongea unafiki. Kwa sawa hilo laudogo wauwelewa ama kutokuwa na taarifa kamili kusu siasa. Nyo mingoni mwa sababu za nifanya mimi. Ni si ziongele sana siasa. Lakini vile vile pini pende kusema siasa inafaida zake. Watu wengi nao ziongelea siasa. Wanaweza kujua mwenendo wa taifalao. Wanaweza kujua mwenendo wa siasa yao. Jambo ambayo na zani kawafanya wawo kwa na nafasi nzuli kwenye mchango wa maendeleo ya taifa. Sababu tunafahamu taifa lina jengwa na uungozi bora. Penye uongozi bora hata kama miradi ni kidogo. Hiyo hiyo miradi inaezekatumika kuendelesha na kuongoza nchi na nchi ikaendelea. Kwa nipenda kusema tu ya kwamba siasa ni jambo jema. Lakini wanao zungumzia ni viema waka zungumzie au waka zungumzie muusika. Kwa mambo ina nao jenga. Na wakacha mambo ina obomua. Kwa sababu siasa ikimua kubomoa. Inabomoa kila kitu. Paka uhai wa wananchi. Kini siasa ikimua kujenga. Inajenga vitu na inajenga paka mausiano. Iwe basi siasa ni sila na vilevile siasa ni kifaa. Tukakitumia kudumisha amani na upendo. Kwa ni vyema tukadumisha upendo na amani aSanteni.

Je, unajilindaje kutoka vitisho vya mitandaoni au mtandaoni. Yafuatayoni maelezo ya namna ambavyo mimi ninajilinda. Kutokana vitisho vya mtandaoni. Cha kwanza, najiepusha na sehemu zote au na vyovyote vitakavyo nifanya mimi nisiwe huru ama nihisi kutishwa mtandaoni. Kwa mfano, najiepusha sana na scandal za mtandaoni najiepusha sana na makundi ambayo yatanifanya mimi nisiwe huru mtandaoni. Makundi hayo yanaweza yakatokea aje. Makundi hayo mengi huanga yanaanzishwa na watu. Ili kukuwa kama vile ni kitu ambacho kinaweza kikawaona watu kama wao. Hawana akili timamu, kinaweza kikatumika chenyewe kuwa kama silaha ya kuweza kuongoza watu wao. Wanavyoaka kwa mfano unampigia mtu simu. Unataka kumuibia ili uweze kumuibia unaanza kumuongelesha yeye kuhusu mtoto wake. Labda, "mtoto wako tuko nae hapa. Na usipotoa kiasi fulani cha fedha tutaweza kumtoa uhai wake." Wazazi wengi wametapeliwa pesa kwa namna hiyo. Na matapeli bado ni wengi. Na wengi bado wanatapeliwa kwa sababu tu vitisho hivyo wameshindwa kujua namna gani ya kujilinda lakini namna bora yao kuweza kujilinda ni kuacha na ku mara moja kubonyeza link ambazo zinakupeleka ama hauzifahamu. Linki hizo zinawezo zikafanya wewe ukaenda watu wakadukua taarifa zako, watu wakadukua video zako na kufanya wewe uweze kukosa amani na wakakupa vitisho labda utoe kiasi fulani cha fedha ili waweze kukupa vitu vyako. Na kitu kingine mtandaoni nayaepukanga sana kujirekodi video za utupu. Kwa sababu muda wowote simu sio kifaa saalama zaidi. Simu zinadukuliwa na ikidukuliwa kama kuna video zako mle. Hapo ndo utapokea vitisho vya kila aina. Watu wakidai wewe uwatumie kiasi cha fedha ili wasiweze kuziachia na kuzichapisha video hizo zako za utupu kwa hili limewatisha wengi sana na wengi sana wameibiwa na wengi sana wametapeliwa na wengi sana wameumizwa roho kwa sababu ya hii tabia. Kwa hivyo ni bora ukiwa na simu ama ukiwa na kifaa chako ama ukiwa na kamera usijirekodi picha zako za utupu kwa namna yeyote kwa sababu ipo siku zitavuja na zitakapovuja itakuwa mwisho wa furaha yako na vitisho vitakuwa kwako kila muda kwa maana watu watahitaji uwape hela. Na inaweza isiwe mara moja tu wanataka kulaghai zaidi ya mara moja hiyo inakupeleka kukosa amani, kukosa uhuru, sababu ya vitisho hivyo. Vile vile pia naeza kusema wazazi wanaweza wakawalinda watoto wao kwa namna gani. Wazazi wanaweza wakaamua wao kuchukuwa na na kuijadili. Suala hilo, mbele ya viombo vya sheria, mbele ya uongozi na uongozi utawapatia utaratibu nzuri kwa wazazi au watoto wao namna ya matumizi ya simu. Vili vile pia wazazi wanaweza wakawa wanawalaghai watoto wao wanafanya nini kwenye simu mara kwa mara. Ilikuweza kuwajali, ilikuweza kuwaongoza vyema wanapotumia simu. Suala hili itapelekea wazazi kupunguza vitisho vya watoto dhidi ya watu wasiojulikana ama dhidi ya hatari yoyote ile. Vile vile pia mtandaoni kuna vitisho vingi sasa hivi kuna watu wengine mpaka wanatishana, watu wao ni vyema kuepukana wao. Watu wanaokutisha mtandaoni. Watu watakaofanya wewe ukose amani mtandaoni ni vizuri kuepukana na hao watu. Hivyo basi ningependa kuwashauri watu ya kwamba mitandao ni majukwaa mazuri ukiyatumia vizuri. Lakini majukwaa mabaya sana kama binadamu ama mtu hata atumie kinyume na utaratibu. Hivo ni vyema tutumie mtandao yetu vizuri kwa manufaa yetu.

Je, unapenda kuchora au kupakarangi? Tunapoongelea swala la kuchora au swala la kupa karangi inanikumbusha sana nikiwa shule ya msingi. Kipindi hicho, kulikweko na jamaa yangu mmoja na alikuwa ni rafiki yangu wa karibu sana alikuwa anachora vizuri mno. Hiyo ilinifanya mimi kupenda sana kuchora. Na nikaanza kujifunza kuchora. Hapo ndipo safari yangu ya uchoraji ilipoanzia. Sikuwa vizuri sana kwenye kuchora. Lakini niliweza kuchora na ninapenda sana kuchora kuliko kupaka rangi kwa sababu kuna baadhi ya watu wanapaka rangi picha ama wanatumia rangi kutengeneza picha, na picha inakuwa hai kabisa, ukiona picha unaweza kusema hii picha ni picha halisia, wakati ni picha tu kapaka rangi. Zifuatazo ni faida nilizozipata baada ya kujifunza ama kupenda kuchora, baada kupenda kuchora nimealikwa sana kwenye majukwaa ya sanaa za uchoraji kuna nyingi nimeziudhuria, natulipewa elimu, na vilevile pia tukafundishwa namna ya kufanya kazi iwe bora zaidi. Namna gani ya kufanya biashara ya picha? Kwa sababu tu ya kuwa na umaridadi katika kazi hiyo. Lakini baada ya hapo napenda kutaja sababu zitakazofanya watu wapende sana kuchora ama faida za kuchora, ili watu waweze kuvutiwa sana na kazi hii ya kuchora kuchora ni ajira, kuchora kunafanya mtu awezekuingiza fedha. Kwa mfano, picha ya Mona Lisa ili chorwa na Leonard Da Vinci. Miaka ya zamani kidogo picha hiyo sasa hivi ina thamani ya zaidi ya dola za kimarekani milioni ishirini. Jambo ambalo linafanya thamani ya picha iliyochorwa kupanda. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba mtu akifanya biashara ya picha kwa kuchora anaweza kuondoka katika kizuizi ama katika jopo la maskini na kuwa na maisha mazuri kama tajiri. Kwa sababu michoro mingi ama picha nyingi watu wanazinunuwa kama mapambo. Mapambo hayo yanawekwa sehemu ambapo watu watalipia ili kuyaona mapambo hayo yanabeba thamani kwa mabilionea. Baadhi ya mabilionea kuliko kutembea na fedha, bora waka tembea na kitu chenye thamani ya ile fedha, kiasi kwamba wakihitaji tu fedha wanakiuza au wanakirudisha sehemu wanapewa fedha zao. Kwa hiyo picha naweza nikasema picha ni sanaa na vile vile picha ni uwekezaji. Faida nyingine ya kuchora napenda kusema ni kwamba, mtu anaye jua kuchora anapendwa sana na watu. Kwa sababu, utakapokuwa unachora watu wanapenda sana kuona picha halisia. Kuna hisia kati ya picha halisia na watu wanapoiona. Hisia hiyo ninaweza kufanya watu wakakupenda na wakapenda kuja kuona kazi zako na kushuhudia ni namna gani unachora kwa umaridadi wako. Kwa hiyo mtu anayependa kuchora mara nyingi huwa anapendwa na anakubaliwa sana na jamii. Kwa hiyo napenda kushauri watu wanaojua kuchora wasijifiche. Kwa sababu kuna watu wengi wanaojua kuchora wanakaa ndani, wanakaa manyumbani, wanaishi tu kuchora kwenye madaftari. Watoke, waonyesha kipaji chao mtaani, waonyesha kipaji chao serikalini. Ajira ni nyingi, unaweza ukajiajiri kwenye picha na picha zinalipa. Kwa hiyo kama kuna mtu ana ujuzi huo atoke na afanye kazi. Asanteni.

Jee, unapenda shati ama tisheti. Ilo ni swali, miongoni mwa maswali ambayo ni magumu kidogo. Lakini itanibidi nilijibu kutokana na mapenzi yangu. Mimi napendelea sana tisheti kwa sababu zifuatazo. Nikiwa nimevaa tisheti najisi huru najihisi mtu ambaye nina amani na nahisi kuwa na upendo na napata naondoa aibu kuliko kuvaa shati kwa sababu shati inabidi mtu alinyooshe ndio avae lionekane vizuri lakini tisheti unaeza kuvaa tisheti bila kunyoosha na tisheti ikiwa na muonekano mzuri. Kwaiyo tisheti ni kitu ambacho ni chepesi sana kukihudumia kuliko shati hii ni muhimu kwa sababu inanifanya mimi niweze kuzipenda sana tisheti kuliko shati. Kitu kingine shati inaeza ikawa na madhara endapo kishikizo kitakatika. Kwa sababu shati bila kishikizo sio shati nzuri hio na shati hio itaonekana au itakuwa na muonekano mbaya manake kikishakatika lazima ukakiweke ama ukishone lakini tisheti haina muda wa vishikizo. Na vile vile pia tisheti unaweza ukavaa sana sana popote. Kwa tisheti ambazo sizo za kazi unaeza ukavaa popote. Kitu kingine ni mimi napenda sana kuvaa jeans. Kwaiyo mara nyingi jinsi nyingi zinayovaliwa na tisheti ni ngumu kumkuta mtu amevaa jeans na shati. Na hata kama wapo ni wachache na ni kwa mara chache sana. Kwaiyo hii inanipelekea mimi kupenda sana tisheti. Kwa sababu jeans na tisheti ni nguo zinazoendeleana ama zinazoelekeana. Yanafanya mimi kupenda sana tisheti kuliko shati. Kingine kuhusu tisheti ni kwamba tisheti nimeanza kuvaa tangu niko mdogo. Kwaio ni swala ambalo mimi nimekuwa nalo, nimelizoea, mpaka leo naendelea nalo, na ninalipenda. Kwaiyo kuvaa tisheti ni kitu ambacho ni ngumu kidogo kukiacha, na sio ngumu tu ukiacha, ijapo kuwa pia ni kazi ukiacha. Sababu kitu ulichokuwa nacho, kitu ambacho umeishi nacho kila siku, kitu ambacho umeikuwa ukikifanya, na bado unakifanya, ni ngumu sana kukiacha. Ikitokea umekiacha basi kuna nguvu kubwa sana iliotumika. Ama ilio fanyika na kuwezesha wewe ukakiacha. Ni ukweli pia kusema kwamba shati pia ina faida zake ama shati pia ni zuri kwa sababu shati nimekaa kiofisi zaidi. Kwenye kwa wale watu wanaopenda sana kufanya kazi ofisini. Na wale watu wanaofanya kazi ofisini wanavaa sana mashati. Lakini pia pia shati navaa wakati wa shughuli maalumu. Kwa mfano, kuna kikao, kikao hicho inabidi tuende bodi. Ama tuende mabosi. Ama una kikao na kama hizo ninalazimika kuvaa shati. Na suruali yangu ya kitambaa ama suti jambo ambalo ni jema na ni zuri sababu shati inakufanya uonekana mtu mwenye hadhi flani. Kwa hii ni faida ya shati ambayo kila mtu anaifahamu. Na watu wengi wanapenda kuvaa shati ili waonekane nadhifu, ili waonekane watu wenye hadhi. Lakini vile vile pia naeza kusema shati lina style ya kuvaa huwezi ukavaa tu shati, chini ukavaa chochote. Ndiyo maana sipendi sana kuvaa shati kwa sababu tisheti inaendana karibu takribani nguo zote ama takribani vyovyote uvae kaptura uvae suruali uvae jinsi uvae chochote. Ukivaa na tisheti vinaendana. Kwa hiyo inafanya mimi, au inanipelekea mimi kupenda sana tisheti kuliko shati ijapokuwa navaa vyote, lakini napenda sana tisheti. Kwaivo napenda kuwashauri watu ya kwamba, wavea tisheti, wakati wa kuvaa tisheti, na shati, wakati wa mikusanyiko ama mikutano.

Je, unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni kwa upande wangu mimi naweza nikasema kwamba gazeti. Ilikuwa ni miaka ya zamani kidogo kabla internet haijawa kubwa. Kabla internet na simu hazijatapakaa mitaani wala kwenye manchi. Kipindi ambacho internet iko chini, teknolojia iko chini. Ni kipindi ambacho watu waliyapatia magazeti muda ili waweze kuona kinachoendelea kupitia gazeti. Nakumbuka kuna msaani mmoja anaitwa Michael Jackson. Msanii huyu sisi tulimjua kupitia magazeti na redio. Kwa hiyo kipindi hicho nakumbuka ni kipindi ambacho tuliendelea kwa kusoma magazeti lakini kwa nyakati za sasa hivi magazeti watu hawayapi tena muda kwa sababu habari za mitandaoni zinaweza zikawa ni habari za hapo kwa hapo. Habari za punde na habari zenye uhakika kutoka vyanzo vyenye uhakika na vinavyothaminiwa na watu kwa hiyo kwa upande wangu mimi napendelea sana kusoma habari mitandaoni kwa sababu unavyosoma habari mtandaoni unaweza ukasoma habari nyingi kwa muda mchache. Na vilevile pia unapata vyanzo vingi. Na siyo tu vyanzo unaweza ukapata mpaka video mjongeo ama picha mjongeo zitakazokufanya wewe uweze kuelewa kiundani ni kitu gani kinaendelea na ni nini kinachoendelea kwenye habari hiyo. Tofauti na gazeti gazeti unaweza ukapewa picha tu na maneno baadhi. Siyo mengi sana kwa sababu kwenye magazeti huwanga wana sehemu ndogo. Lakini mtandaoni mtu anaweza akakuwekea habari kwa urefu zaidi na kwa upana zaidi hata kama siyo kwenye peji yao ile wanaweza wakakuwekea kwenye kurasa zao nyingine kubwa ambapo utapata kurasa ndogo. Utasoma muhtasari na kama utahitaji habari zaidi. Utaongozwa kwenda kwenye kurasa kuu. Kupata habari zaidi kwa hii inanifanya mimi nipende sana. Kusoma habari mtandaoni kingine kinachonifanya nianze kupenda kusoma habari mtandaoni ni uwepo wa vyombo vingi ama uwepo wa vyanzo vingi vya habari ambapo viko mtandaoni lakini havipo kwenye magazeti kwa vyanzo hivi mimi ninapenda sana kuvisikiliza ninapenda sana kufuatilia mtandaoni kwa sababu napata habari yenye uhakika. Lakini vilevile pia napata habari kutoka kwenye chanzo maalumu kwa mfano serikali yenyewe ikitaka kuongea jambo ina mitandao yake, ina kurasa zake kwa hiyo inaongea mle na ina vipi chapisha mle kwa mtu yoyote anaweza akaingia mle akatoa kama ni taarifa, kama ni maelekezo na kuyafanyia kazi kwa hiyo hata watu wanaoandika na kuchapisha magazeti wanatoa taarifa mtandaoni kwa sababu ni ngumu sana kuwepo eneo la tukio. Na mtu anapotoa taarifa mtandaoni inaweza ikawa taarifa nzuri au inaweza ikawa taarifa mbaya kutokana na chanzo alichokichukua. Ni vizuri pia niweze kusema kwamba taarifa za mitandaoni nyingi zinakuwa zinapotosha na baadhi zinakuwa ni za ukweli. Ila magazeti mengi yanakuwa, yanaangaliwa, yanahaririwa na serikali. Kwa hiyo kupata taarifa ya uongo kwenye gazeti ni kazi moja ngumu sana. Nipende kuwashauri watu ya kwamba wanapokuwa mtandaoni wakisoma habari wajaribu kusoma habari kutoka kwenye vyanzo ambavyo vinakubalika kwenye vyanzo sahihi ili kuepuka ulaghai, kuepuka utapeli, kuepuka uchochezi wa habari za uongo. Kuhusu jambo ambalo mtoa habari halifahamu kwa namna yoyote ile kwa hivyo hivyo pia niweze kusema kwamba magazeti pia kama mtu anapata muda wa kusoma gazeti asome gazeti kwa sababu mtu anavyosoma ndiyo uelewa wake unavyozidi kukua. Magazeti bado ni mazuri na bado yapo. Watu wayasome kama yapo. Na wasiache kuyasoma kwa sababu ya mitandao. Vilevile pia niweze kushauri watu kwamba mitandao ni fursa watu watumie mitandao kuchapisha habari ambazo watalipwa asanteni.

Je, umewahi kufuga mnyama? Swala langu kuhusu wanyama. Au maisha yangu kuhusu kufuga mnyama. Ndiyo, nimeshawahi kufuga mnyama. Na mnyama nilimfuga ni mbwa. Kipindi nimemaliza form sita. Nilivokuwa nyumbani. Niliokota mbwa mdogo, na mbwa huyo nilikuwa nikimpa chakula kwa hiyo akanizoea. Kwa kunizoea hivyo, alikuja nyumbani, na hapo ndipo nilipoanza kumfuga mbwa huyo. Mbwa huyo alikuwa ni dume. Nilimpa jina la Big Puppy. Jina hilo ni la Kizungu, ambalo nililipenda tu kwa sababu alikuwa ni mwenye afya. Baada ya kumlisha vizuri alianza kunenepa. Na akawa mbwa mzuri mwenye kuvutia. Mbwa huyo alinisaidia sana kwa sababu alikuwa ni kama mlinzi hapo nyumbani. Na vile vile pia alikuwa ananisaidia. Kama kuna hatari yoyote inakuja au hatari yoyote ipo. Alikuwa ananisaidia. Vilevile, mbwa huyo nilimtumia katika mawindo. Kuna siku nilienda kuwinda sungura. Katika kuwinda sungura, mbwa huyo alinisaidia kumkimbiza sungura huyo na akamshika. Na hapo ndiyo nilipoanza kumuamini mbwa huyo. Na kujipatia matumaini ya kwamba mbwa anasaidia, na mbwa ni mnyama mzuri tu. Kingine pia kuhusu mbwa, mbwa huyo nilimfundisha baadhi ya vitu, mfano jina. Nilimpa jina na nikamfundisha. Na mbwa huyo akazoea jina hilo. Popote nikiita jina hilo au mtu yeyote akiita jina hilo, mbwa huyo anafahamu kwamba ni yeye anaitwa. Na jina hilo ni jina lake. Kwa hiyo, hiyo ilifanya wepesi hata katika kumwita mbwa. Hata akiwa mbali, ukiita tu jina lake, ukipiga mluzi na kuita jina lake. Mbwa huyo alikuwa anakuja kwa kukimbia na kwa haraka zaidi. Kingine kuhusu mbwa, mbwa ni mnyama mzuri kwa sababu hana madhara kwa binadamu. Kiasi cha kwamba labda anaweza akaua binadamu. Hapana. Ia kuna muda mbwa anakuwa na faida na hasara zake. Faida ya kwanza ya mbwa, naweza nikasema kwamba ni ulinzi. Mbwa anatoa ulinzi kwa watu. Na mbwa kama mnyama anasaidia binadamu au mmiliki wake katika ulinzi mdogo mdogo. Ulinzi wa geti; wakiingia watu ambao ni wageni na wamekaa kama wezi, mbwa anaweza kubweka na kuwafokea na kukujuza kwamba kuna hatari inayoendelea. Vilevile, mbwa anapenda michezo. Kwa hiyo, ni faida kuwa na mbwa; ukiwa na mbwa huwezi kuwa mpweke. Kwa sababu utakuwa naye, mbwa atahitaji kucheza nawe, utacheza naye. Kama ni mpira, kama ni mtakimbizana. Lakini vile vile pia kuna hasara za kukaa na mbwa. Hizi hasara hazitokei mara kwa mara, lakini zikitokea zinakuwa ni hasara. Hasara ya kwanza ni mbwa akichanganyikiwa huwa anang'ata watu ovyo. Baadhi ya mbwa hawapewi chanjo, kwa hiyo akichanganyikiwa unakuta anang'ata tu mtu yeyote ovyo, na akimng'ata mtu anamwachia viambukizi ama virusi. Ambavyo virusi hivyo lazima mtu aende akatibiwe. Anapaswa kupata chanjo ili asiweze kudhuhurika, kama mtu akiambukizwa na virusi hivyo. Anaweza akachanganyikiwa, baada ya muda, atapoteza maisha. Au uhai wake. Kwa hiyo napenda kuwashauri watu ya kwamba wapende kufuga wanyama. Na hasa wanaofuga mbwa, wapende kuangalia mbwa wao, wapende kuwakagua, wapende kuwaosha, kuwapa dawa, kwa sababu mbwa wana magonjwa mengi ambayo yanaambukizika ata kwa binadamu. Na magonjwa haya yakiwapata binadamu ni mabaya zaidi kwa sababu yanaharibu mwili wa binadamu yanaweza kaua pia binadamu. Lakini vilevile mbwa wapewe chanjo. Ili kuweza kuwaangalia afya ya akili ya mbwa, na afya yao kwa ujumla kwa sababu mbwa akishachanganyikiwa anakuwa kama mbwa kichaa. Anang'ata watu ovyo, na vilevile pia anaweza kasababisha maradhi na kuwaua watu. Kwa hiyo wanyama ni wazuri kufugwa. Lakini wanyama wafugwe kwa tahadhari na kwa uangalifu mkubwa sana. Asanteni.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Katika maisha yangu mimi, tukio muhimu sana au tukio muhimu zaidi ni tukio langu la mimi kuzaliwa. Hilo ndo tukio ambalo mimi naitambua na nalithamini kama tukio muhimu zaidi kwa sababu ni tukio lilionifanya mimi kuletwa duniani au mimi kuwepo duniani. Kwa hiyo napo semea tukio bora zaidi ama tukio langu muhimu sana ni tukio langu la kuzaliwa. Wala nisinge zaliwa, nisinge kuwepo hapa duniani, wala nisinge tokea duniani, wala nisinge famika, wala nisinge julikana. Manake ni kwamba nisinge kuwepo, kutukio la kuzaliwa kwangu mimi, ndo tukio langu bora. Kwa kusisitiza ubora huo, inapofika siku yangu ya kuzaliwa mimi hua nafunga, kwa ajili ya kumshukuru na kumtukuza mungu kuniwezesha mimi kuzaliwa na kuonekana katika dunia hii kuonekana katika ulimwengu huu na vile vile pia namshukuru kwa kunipa uhai mpaka kipindi hicho kwa hiyo siku yangu ya kuzaliwa huwa anafunga kwajili ya kumtukuza na kumshukuru mwenyezi mungu lakini vile vile kuna majambo mengine au matukio mengine ambayo ni ya muhimu vile vile kwangu mfano tukio ambalo naweza kusema lina umuhimu baada ya tukio hilo la kuzaliwa. Ni siku nilioingiza hela ya kwanza ambayo hela hiyo ili nisaidia mimi kuweza kufanikiwa katika maisha. Ni siku niliyoingiza milioni tatu. Siku hiyo nilifanya kazi mwezi mzima. Nikapewa shilingi milioni tatu ya kitanzania ni pesa ambayo ni pesa iliyobadilisha maisha yangu kwa sababu nilitumia hiyo pesa. Kununua vifaa vya kufanyia kazi. Kupanga namna ya kuwekeza na kuanza kuwekeza na kufanya vitu vingine vingi ambavyo ndo misingi ya mafanikio yangu makubwa. Tukio hilo nalikumbuka pia ni miongoni mwa matukio muhimu sana kwenye maisha yangu. Tukio lingine muhimu kwenye maisha yangu ni namna ama siku niliyokutana na mpenzi wangu. Siku niliyokutana na mpenzi wangu hatukujuana wala tulikuwa hatujuani wala hatukupendana mwanzo. Lakini tulikutana kwenye kazi tu. Nilivomuona na yeye pia akaniona. Ni kama umekutana na mtu ambaye umeshawahi kumuona au unamjua. Kila mtu alistajabu kidogo. Baada ya hapo nikamuuliza. Je, unawaza kama mimi ninachowaza? Akaniambia labda nikampa simu yangu nilivompa simu. Akaandika namba yake baada ya hapo tukaanza mahusiano mdogo mdogo tulianza toka marafiki. Baada ya hapo alivutiwa na mimi na mimi nilivutiwa na yeye na ndipo tukaamua kukutana pia. Kubadilishana mawazo zaidi. Tukaamua kuingia kwenye mahusiano na hatimaye tukafunga ndoa ko hilo pia ni tukio muhimu sana kwa sababu hilo tukio moja. Limekuja kunisabishia mimi faida nyingi sana. Kwasababu ni mwanamke mwema. Tunaishi nae vema na tunaishi vizuri sana na tunaendeleza familia yetu kwa maadili mazuri sana. Lakini vile vile pia niseme tukio kuwa muhimu haya maanishi kwamba una matukio muhimu yote. Mtu anaweza akawa ana matukio muhimu, lakini vilevile pia akawa u na matukio ambayo sio ya muhimu kwake. Kwa mfano, kuna siku, tukio hililinitokia nikiwa mdogo kidogo, tulikuwa tunapigiana. Katika kupigiana, kuna watu wakaja pali na wakahitaji tupigane. Siku hiyo, tukaacha kupigana, tukaenda kucheza. Kumbe mimi tunaenda kucheza, yule mtu ambae tulikuwa tunapigiana nae, ana kisasi. Tumeenda kucheza, alinidondosha vibaya nikavunjika mkono. Ko hilo ni tukio ambalo siyo jema kwangu, asanteni.

Je, unapenda kucheza mchezo gani? Kwa upande wangu mimi napenda sana kucheza mchezo wa mpira wa miguu. Mchezo huu unanifarijisha sana mimi, unaniburudisha, na unanifanya niwe miongoni mwa watu ambao wanapenda sana mchezo. Kama tunavyojua sote kwa mchezo ni afya. Kwa mtu unapopata nafasi, au muda wa kucheza michezo, cheza uburudike, cheza uimarishe afya. Tunapoongelea swala la mchezo wa mpira wa miguu kwangu mimi. Ni swala nililoanza tangu nikiwa shule ya msingi. Na kumbuka mara ya kwanza nilicheza nikiwa dasara la pili kwenye team ya darasa na nilizicheza vizuri sana. Tukaamua kugawa team zikawa mbili darasani. Tukawa tunashindana kila siku. Ikifika jioni tunaenda uwanjani kushindana na tulikuwa tunahesabu magoli. Kwanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka tunapomaliza mwaka kama darasa kwa hiyo ilikuwa napelekea team zote kushindana kwa nguvu na kutumia ujuzi na uwezo walionao kama team. Kuungana ili kuweza kushinda kwa pamoja. Jambo ambalo ilifanya sisi kama timu tuweze kuwa na umoja na ushikamano. Kilichofanya mimi nipende sana mchezo huu wa mpira wa miguu. Ni kwamba wakati unacheza unakuwa na amani unakuwa na furaha ambayo ni ngumu kuielezea kwa sababu ni amani ya moyo na mwili. Mchezo huu wa mpira wa miguu. Ulinifanya mimi nikaenda mpaka kwenye timu ya shule na nilipofika kwenye timu ya shule. Tulisajiliwa na tulianza kufunzwa mpira wa mguu ama mchezo wa mpira wa mguu. Kipindi hicho, tunaanza kufunzwa. Tulikuwa wachache ambao tunajua jua. Baadhi walikuwa hawajui na walifundishwa mpaka wakajua na mpaka tunamaliza dasara saba kipindi hicho. Kipindi hicho, mpira mchezo ama mchezo wa mpira wa mguu. Ndo ilikuwa mchezo ambao tunapenda sana kama shule. Wakati nimeenda elimu ya sekondari nilienda shule ambao ilikuwa imejiwekeza kwenye mpira. Hivo nilipata nafasi ya kucheza timu ambao ni timu ya pili. Timu kubwa ilikuwa ina wachezaji wengi wazuri sana zaidi yangu. Wachezaji hawa walikuwa na uwezo wa hali ya juu kiasi kwamba ilibidi mimi niwe timu ya pili. Wawe timu ya kwanza na tulikuwa tunashindana kwenye mashindano makubwa sana ya shule za kikatoliki ambazo zilikuwa zinaongozwa na hao ma brothers au taasisi ya ki brother na shule yetu ilikuwa inachukua makombe mingi sana shule yetu ichukua makombe tangu nikiwa kidato cha kwanza mpaka kidato cha nne tulikuwa tunashinda mfululizo hiyo ili nifanya mimi nijisikia furaha kama mmoja au kama mchango katika timu na hiyo ilifanya mimi niendelee kupenda zaidi mchezo huu wa mpira wa miguu. Ila mchezo wa mpira wa mguu unafaida na unahasara zake japo hasara ni chache sana kuliko faida. Faida za mchezo wa mpira au mchezo wa mpira wa mguu ambao ndo mchezo naopenda sana mimi. Ni kwamba ni ajira vijana wengi wanajiajiri vijana wengi wameajiriwa katika mchezo huu vijana wengi tunawaona wanabebea na wanzidi kuajiriwa katika mchezo huu wa mpira wa miguu kwa sababu wanacheza vizuri. Wanapata biashara nyingi. Wanapata matangazo kupitia huo mpira wa miguu kwa sababu mpira wa miguu ndo mchezo hupendwa zaidi duniani vile vile pia mpira wa miguu unaeza kafanya biashara kukuwa. Kwa mfano unathamini timu. Baada ya kuthamini timu biashara yako itatangazwa na hiyo timu na biashara yako itakuwa vile vile kuwa nipende kuongelea hasara za mchezo wa mpira wa miguu. Hasara nyingi za michezo hii ni pale utakapo kosa pesa ama fedha ya matibabu endapo mtu ataumia, kwa sababu nikiwa kidato cha kwanza. Yupo jamaa yetu moja au mdau mwenzetu alivunjika mguu akiwa uwanjani, akarudishwa kwao wao walikuwa na hali ngumu hiyo ilimwezesha yeye kukaa tu nyumbani bila matibabu. Jambo ambalo liniumiza sana, na nikachukulia kama changamoto na nipende kuwashauri watu. Kwamba unapo kuwa unacheza mpira, jaribu kuwa makini. Kuepuka magonjwa ama kuepuka hasara ambazo hazileti faida asanteni.

Je, unawakaribisha wafanya kazi wapya vipi? Zifuatazo ni namna ama njia ambazo mimi nazitumia katika kuwakaribisha wafanya kazi wangu wapya au wafanya kazi wakampuni ama tasisi yoyote ile wakiwa wapya. Huwa na wapa maelekezo ya namna kazi ilivyo kwa kuwakaribisha na kuwaelekeza kila kitu. Kwa hiyo, cha kwanza lazima wapate mwelekezo mzuri ili wasiweze kuja kupotea. Mtu anavofika kazini lazima umpe majukumu, umwoneshe taratibu, umwoneshe sheria za hapo kazini. Ili asije akaona kazi ni mbaya, asije akaona kazi ni chungu, au asije akafanya kinyume na utaratibu wa kazi. Hii inanisaidia sana mimi kwa sababu unapo mpa mtu maelekezo anapofika. Anafamu hii ni nani, amekuja kufanya nini, na anatakiwa afanye nini, na ni nini ya asifanye. Sababu kuna baadhi ya watu usipowaelekeza baadaye mnaweza mkaja mkanza kurumbana. Baadaye mnaeza mkaja mkaanza kubishana ikaja kuonekana kwamba wewe ndio tatizo au yeye ndio tatizo. Kwa kuepusha hayo yote huwa najitahidi sana kumpokea na kumkaribisha mfanyakazi wangu. Kwa kumpatia kanuni, utaratibu na hali halisi ya kazini. Nini afanye, nini asiifanye, nini kinatakiwa kiendele ili aweze kujua muongozo wote baada ya kupatiwa mungozo na kanuni na utaratibu wa kazi huwa nawakaribisha na kuwaonesha mazingira baada kuonesha mazingira nawaonesha sehemu yao ama ofisi yao ya kufanyia kazi faida ya kumuonesha mazingira yanayozunguka ni kumuonesha yeye mipaka yake au mipaka ya kazi au mipaka ya yeye kufika akiwa kazini kwa mfano mko ofisi ni nani? Jengo ni moja ila lina ofisi za kampuni nyingi. Usipomwonesha mtu mipaka kwamba ofisi letu ni hizi na hizi na hizi. Inaweza kuwa ni ngumu yeye kujua wapi aende au anaweza akaenda kwenye ofisi ambayo siyo ya kampuni yake. Kumuepushia shida zote hizo, kumuepushia taabu zote hizo. Unamwonesha mipaka kwamba ofisi letu ni hizi na hizi na hizi na ofisi yako itakuwa ni hii. Ukipata shida, utamwona hapa mtu fulani, utampata hapa. Baada ya hapo kumwonesha ofisi na nini nitaweza kuwakutanisha kama timu au kama kikundi cha wenzake wanaofanya kazi. Nita mkabidhi kwenye kikundi hicho ama kwenye taasisi hiyo. Kila taasisi inataasisi ndogo ndogo ama inavikundi vidogo vidogo ambavyo vina jihusisha na kazi anayofanya. Labda ni mtu wa masoko. Nita mkabidhi kwenye sekta ya masoko ambao sekta hiyo sasa watampatia na kumpangia majukumu wao baada yakuwa mfanyakazi amekaribishwa na watamuongoza wao kwenye kila kitu ambacho wanahitaji kufanya au wanahitaji kusaidiana na akipata shida yoyote sehemu yake ya kwanza kufika itakuwa sehemu hiyo au kwenye timu yake kwa sababu ndipo nilipo mkabidhi na ndiyo wenzake wanaofanya kazi ni ngumu sana kuja kwa bossy direct au moja kwa moja kwa sababu pia ana wenzake wa karibu na ana kiongozi kwenye hiyo timu yao. Badaa kumwonesha hivyo vyote pia. Napendaga sana kukaa naye na kuongea naye na kujenga undugu. Kwa sababu unapojenga undugu na mfanyakazi mpya. Inamwonesha yeye kujisikia yuko nyumbani na kufanya kazi kwa moyo wote na kufanya kazi na kuibeba kazi kama yake. Hiyo inasaidia sana sasa kwenye zile kazi ambazo zinahitaji mtu ajitolee ndio kazi ifanyike vizuri. Asipojitolea, akipata tu muda au yale maagizo anayopewa, kazi itakuwa mbovu kwa mfano, kazi za walimu. Walimu wasipojitolea kazi itaenda vibaya sana. Vile vile pia niweze kusema kwamba au niweze kuwashauri watu. Waweze kuwakaribisha wafanyakazi vyema, waweze kushi nao vizuri. Ili mafanikio yapatikani kwa wote na mafanikio yawe mema aSanteni sana kwa kunisikiliza, haya ndio maoni yangu ya kwa namna ninavyo wakaribisha wageni.

Je, ndoto yako kubwa ni nini? Kwangu mimi ninaposema ama ninapongelea ndoto yanku kubwa na maanisha ya kwamba. Ama namaanisha kuwa na biashara kubwa na kuwa na kazi ama kampuni kubwa zaidi. Itakaojihusha na maswala ya kimtandao ama akili mnembe. Hiyo ndio ndoto yangu kubwa katika dunia hii. Kwa sababu tangu, nilivokuja kugundua kwamba teknolojia inakuwa kwa kasi sana. Na teknolojia inakuwa kadri siku zinavhozidi kuenda nilijaribu kutafuta namna ya kutengeneza na kuanzisha kampuni na nikaja kugundua kwamba ubunifu na upekee jitihada na juhudi ndo zitamsabisha mtu kuweza kufanikisha jambo lake hasa kwenye sekta ya teknolojia. Jambo hilo limeifanya kuwa ndoto yangu kwa sababu bado sijafikia malengo hayo na ili kitu kiwe ndoto manake ni kwamba bado haujakifikia na kwa sasa hivi bado sijafikia ndoto zangu ndio maana napambana kadri niwezavyo natafuta kazi kokote ili niweze kuchanganua mambo niweze kufanya kazi na niweze kufanikisha majambo yangu sababu iliyonifanya mimi niwe na ndoto kama hii na kwangu mimi hii ni ndoto kubwa kwa sababu nilikuja nikagundua baada ya kutafuta nikaona kwamba watu wengi sana wanapambana kufanya kazi peke yao hii inasababisha wao kutumia muda mwingi kutumia marigafi chache vile vile pia kutumia gharama kubwa sana katika uzalishaji wa mambo yao. Hivyo basi mimi nikaja kuona matokeo yao huwaga ni madogo sana. Japokuwa ni watu ndo wanafanya. Na kuona kwamba teknolojia inahama, teknolojia yote sasa hivi watu wanatumia akili mnembe ama AI. Hiyo ikanisababisha mimi kuwaza namna gani ya kuweza kufungua kampuni ambayo itajihusisha na akili mnembe na kampuni hiyo itaweza kuwasaidia watu, vijana, kwa wazee katika kufanya kazi zao ama shughuli zao za kila siku. Ni malengo yangu kuwa ama ndoto zangu kuwa miaka inavozidi kuja. Kazi nyingi zitafanywa na akili mnembe ama AI. Na binadamu watakuwa na muda mwingi sana wa kupumzika. Muda mwingi sana wa kutalii. Kwa hiyo kwa wale watu wenye ndoto kubwa za kufata biashara au za kufanya biashara nyingi watakuwa na nafasi nzuri sana kwa sababu watakuwa na kipato. Ama fedha zitakazo watosha wao kufanya kazi na kuzuka na kutalii wakati akili mnembe ikiwafanyia kazi lakini kwa wale watu wenye ndoto ndogo. Ama mipango midogp katika ndoto zao. Wanao iandaa kuajiriwa. Hawa watakuwa wanalalamikia akili mmembe. Na watakuwa watu ambo hawana fedha. Na watakuwa hawana ajira pia. Kwa sababu wote tunajua na wote tunaona kwamba teknolojia inakuwa kwa kasi sana hivyo basi ndoto zangu pia zina faida kwa sababu zinafanya mimi niweze kufanya kazi kwa juhudi na bidii ili niweze kuzifikia kwa sababu zifuatazo ndoto zangu kubwa ni ndoto kubwa kweli kiasi kwamba ili mimi neize kufika pale nahiitaji kufanya juhudi za nyongeza au jitiada ziada ili niweze kufikia malengo. Kwa mfano nikimwambia mtu kuhusu ndoto zangu ataniona kama mimi ni mtu niliye potea, mimi ni mtu niliye changanyikiwa, mimi ni mtu ambaye sielewi maisha yanavoenda. Lakini ndoto zangu inabidi mimi ndio nizitimize. Siwezi kutegemea mtu ama haitakiwi mtu kuja kunitimizia doto zangu mimi mwenyewe inabidi nifanye kazi kwa bidii kwa juhudi yangu yote. Niweze kufanya mambo yatakayoweza kusababisha ndoto zangu mimi mwenyewe kama mimi kuendelea ama kutimia. Vile vile pia niweze kuwashauri watu ama vijana kwamba unapokuwa na ndoto ndogo maisha yako pia yanakuwa katika kima hicho hicho. Ama katika uwezo huo huo mdogo na unapokuwa na ndoto kubwa akili yako na maisha yako pia yanatanuka na kuwa makubwa. Ndoto pia inakuwa kubwa utendaji kazi wako pia unakuwa mkubwa. Lazima utapata mafanikio makubwa pia. Kwa hiyo ndoto ndo inayo fanya mtu aweze kufanya kazi au kupambania kile anacho kihitaji nipende kuwashauri watu ya kwamba wawe na ndoto kubwa na wapambane kuzitimiza ndoto zao. Asanteni kwa kunisikiliza hiyo ndo namna ya ndoto.

Niambie kuhusu shuguli zako za wikendi. Hili ni swali ambalo nimeulizwa mimi na nitalijibu kama ifuatavyo. Kuhusu shuguli zangu za wikendi ama ratiba yangu ya wikendi inanza kama ifuatavyo. Jumamosi na jumapili ni siku niliojitengea mimi kama siku yangu ya mapumziko. Japo kuwa nitafanya kazi lakini itakuwa ni siku ya mapumziko. Manake mapumziko ndio itabeba dhumuni ya siku hiyo. Ama siku hizo mbili. Kwa hiyo kazi zitafanywa au zitafanyika kwa muda maalum tu. Na nitaacha muda wa kupumzisha akili Mamuhi kwa sababu mapumziko hujenga afya ya akili. Na akili iliopumzika inafanya vyema na inafanya kazi nzuri. Kwa siku ya jumamosi, kuanzia asubuhi mpaka saa saba nitafanya kazi zangu binafsi. Kazi ambazo ni lazima nizifanya kwa sababu ndo kazi zangu za kila siku. Kazi hizo, zitajizisha na kazi za ofisini ambazo ni za kwangu mimi. Na nitapanga mambo ambayo ni ya wiki ijayo ambayo wiki hiyo itanza jumatatu inayokuja baada ya wikendi hiyo. Mambo hayo nitayapanga kwa ustadi mzuri kwa sababu akili yangu itakuwa imepumzika. Akili yangu itakuwa imetulia. Nitakuwa sina ratiba nyingine yoyote ya kunisumbua au kuniumiza akili. Manake ni kwamba nitakuwa sina jambo ambalo litanifanya mimi niweze kuachana na kuandaa iyo kazi ama kufanya jambo langu na kulishugulikia. Maana ni siku yangu ya kupumzika. Baada ya kuandaa ratiba na baada ya kumalizia kazi zote ambazo ni kwamba nilitakiwa kuzifanya. Nitajianda na kupata chakula cha mchana. Baada ya kupata chakula cha mchana nitapumzika. Kupumzika huko kwa sababu jua litakuwa ni kali. Nitatafta sehemu, nitaangalia kama nitamfilia, nitaangalia kama nifilamu huku nikipata kinywaji baridi, ambacho sicho kilevi. Baada ya burudani hiyo, mida ya jioni, nitafanya mazoezi na mida ya saa moja nitajumuika na ndugu zangu jamaa na marafiki. Tukapate chakula cha jioni kwa pamoja, tukibadishana mawazo. Na tukipewa namna ya maisha yanavyokuenda. Hiyo inasababisha kuwa na undugu na kuwe na mshikamano na kuwe na upendo baina ya watu tunaozungukana. Siku ya jumapili ratiba yangu ni kama ya siku ya jumamosi lakini siku ya jumapili nimeiweka sana kwa ajili ya mazoezi. Na asubuhi nitafanya mazoezi. Baada ya mazoezi nitaenda kufanya shughuli zangu zile zile za kawaida. Ambazo nilizifanya jumamosi kwa sababu wikendi ratiba yake ndio hivo kwangu. Lazima nifanye kazi. Siwezi sema kwamba ni wikendi basi nisifanye kazi nikae siku nzima. La hasha. Lazima nifanye kazi maana kazi ndio itakayofanya maendeleo ya mtu yaonekane. Na sio kupumzika. Wala mapumziko. Baada ya kufanya kazi hizo. Ikifika mchana nitapata chakula cha mchana. Nikishama kupata chakula cha mchana nitaenda kama nilivyoenda jumamosi lakini sehemu nyingine tena tofauti na hili. Ili niweze kubadilisha ladha, kubadilisha mandhari, kubadilisha mazingira. Na akili yangu kuweza kutulia. Kwa siku ya jumapili huwanga napenda sana kuenda ufukweni mwa bahari ama bichi. Kuenda kutulia na kula upepo na kupumzika pale. Wakati huo naweza nikawa nacheza game ama naweza nikawa nasoma vitabu. Ila lengo ni kuenda kutuliza akili. Akili isiweze kuchangamana na mambo mengine ambayo sio mema. Yatafanya akili yangu iweze kufurugika na kutumika sana. Baada ya hapo weekend yangu itakuwa imeisha na nitajiandaa kwa ajili ya wiki inayoanza jumatatu. Vile vile hapo pia kuhusu hitaji langu la kupumzika au kufanya kazi siku za wikendi. Siku za wikendi mimi nafanya kazi japokuwa sitofanya kazi ngumu wala kazi nyingi sana kama siku za kazi. Siku ya wikendi nitafanya kazi kwa kiasi baada ya kazi nitapumzisha akili na mwili ili kujiandaa na ili nije na kasi mpya wiki inayoenda kuanza. Hii inanisaidia mimi kuwa na mwenendo mzuri sana wa afya, akili, hata pia na mwili. Asanteni sana na hivyo ndio wikendi yangu ambavyo huwa inakua kila siku za wiki. Na hii ni endelevu, sio kwamba ni ya siku moja, hapana. Hii ni ratiba ya kila siku asa.

Je ni filamu ipi au ni filamu gani unaipenda zaidi kwangu mimi filamu ninayoipenda zaidi ni filamu iitwayo into the bad land filamu hii ni filamu ya action. Na vilevile pia filamu hii inaniburudisha na kunifulaisha sana. Kwa sababu ina mapigiano mazuri ina watu wengi wanaojua ngumi na kupigiana. Filamu hii inanifanya mimi ama ilinifanya mimi niiangalie kwa mda mwingi sana. Na vilevile pia niliangalia kwa mda mlefu sana. Filamu hii ilinivutia zaidi maana niliambiwa na rafiki yangu kuhusu uwepo wa filamu hii na baada ya kuniambia ilinibidi mimi niende kuitafuta na niliitafuta filamu hii mpaka nikaipata. Baada ya kuipata niliiangalia na niliburudika na kufarijika sana maana ni filamu miongoni mwa filamu mzuri ambayo ilinifanya mimi niweze kuburudika na kuvutiwa sana kuangalia filam hiyo. Vile vile pia mala yangu ya kwanza, nilipoiona, sikutaka kuimaliza, yaani namaanisha kwamba sikutaka iishe, nilitamani niendelee kuiangalia. Hata ilivoisha nilitamani itoke nyingine, ama iendelee mwendelezo wake, lakini kwa bahati mbaya kulikuwa hakuna mwendelezo wake. Lakini wakati naiangalia kwa mala ya kwanza ni filamu iliyonifanya mimi kuhisi raha, kuona uwepo wa watu wanaoweza kutunga, watunzi wazuri na vile vile pia waigizaji wazuri na waigizaji bora. Movie hiyo ilinifanya mimi niweze kuipatia asilimia nyingi sana na niliipatia asilimia kumi kati ya kumi namaanisha kwamba asilimia mia moja. Manake kama kuna maksi mia moja ni maksi zote movie hiyo naipatia. Kwa sababu movie hiyo ni movie iliyochezwa kwa ustadi wa hali ya juu. Mapigano yake ni mapigano yenye uharisia. Yanayovutia. Na vile vile pia hadithi yake ama story mwandishi alijitahidi sana kuiweka iwe story yenye kuvutia na vile vile niseme kuwa nani aliyeleta hamu ya mimi kuiangalia filamu hiyo au nani alinisababisha mimi kuweza kuitafuta na kuiangalia filamu hiyo miongoni mwa watu au mtu aliyenisabisha mimi kuwa na hamu ya filamu hiyo ni rafiki yangu. Maana rafiki yangu, ndugu yake mmoja alikuwa na kibanda cha movie. Kwa hiyo alikuwa anazifahamu movie nyingi kwa sababu mara kwa mara alikuwa naenda anakaa mle anamsaidia kufanya kazi. Wakati anavomsaidia kufanya kazi, ndo ulikuwa wakati wake mzuri wa kutafuta na kuangalia ni movie gani nzuri. Na ni movie ipi bora ambayo ipo sokoni. Hivyo basi yeye alikuwa anakuja na yale majina ya movie nzuli na movie kali zote. Na sisi tunakwenda kuzitafuta ili tuweze kujionea na kuburudika. Kwa hiyo rafiki yangu aliweza sana kunishawishi. Hadi mimi nikaiangalia movie hiyo. Na baada tu ya kuiangalia movie hiyo nilimshukuru na niliipenda sana movie hiyo. Movie hiyo ya Into the Bad land. Ni miongoni mwa movie zangu ambayo ni namba moja. Ama ni miongoni mwa movie zangu ambazo nazipatia namba moja kwenye movie zangu. Nikitaja moja mpaka kumi na pamoja zipo nyingi lakini hii pia hii imo ndani ya namba hiyo moja. Vile vile pia niseme kuhusu mapenzi yangu au kuhusu upendeleo wangu mimi kuiona tena movie hiyo. Movie hii nimshawai kuiangalia mpaka leo nimeirudia mara tatu. Manake ni kwamba movie hii hainichoshi kwa namna yoyote ile. Kutokana na kwamba stori yake ama hadithi yake imeandikwa vizuri imeandikwa vyema kiasi kwamba ni ngumu kumchosha mtazamaji. Au mtu anayependa kuiangalia, au mtangazaji anayependa kuitangaza movie hii kwa kuitafsili au kufasili. Movie hii hajawai kunichosha na haitoka ichoshe mtu kwa sababu ni movie miongoni mwa movie nzuri sana. Hata watu wengine baada ya movie kutoka, watu waliomba mwendelezo na bado wanaomba mwendelezo. Hata mimi pia naomba mwendelezo. Kwaio nipende kuwashauli au nipende kuomba. Kwa wahusika, watengenezaji wa movie hiyo waweze kutoa mwendelezo ili watu tuendelee kufurahia na kuburudika na movie hiyo nzuri. Asanteni na haya ndo maoni yangu. Asanteni.

Je, ni kimaji gani cha baridi huwa ukipendacho ama unachokipenda sana. Tunapo ongelea swala la kinywaji baridi ni swala ambalo mimi napenda kuliongelea kwa sababu ninahusika au kuna kinywaji ambacho mimi nina kipenda zaidi. Hasa hasa msimu wa joto kwa sababu kwa mkoa mimi ninaokaa mkoa wa dara na mkoa wa morogoro Tanzania ni miongoni mwa mikoa ambayo kuna joto kali sana. Maanake ni kwamba joto linapanda kuliko baadhi ya maeneo au baadhi ya mikoa inayopatikana katika inchi ya Tanzania. Upandaji wa joto hilo unapelikia sana watu kupenda vitu vya baridi ili kuweza kupooza mwili wao. Kwa hiyo tunapongelea swala kinywaji cha baridi ninachopenda ni kinywaji cha soda. Na soda hiyo ni soda ya pepsi. Soda hiyo ya pepsi ikiwa ya baridi ni miongoni mwa vitu pendwa zaidi na watu wengi. Sio mimi tu kwa sababu inaburudisha, inafanya mwili ujiisi kama vile umekula glukoz, unaupatia mwili nguvu, watu wanaweza kufanya kazi kwa bidii, watu wanajituma, inachangamisha mwili. Nadhani kasema faida za kinywaji hiki cha pepsi au kinywaji baridi cha pepsi. Faida ya kwanza ni kwamba soda hii ni soda tamu. Maanake inaburudisha, soda hii na virutubisho ambao vinamwezesha mtumiaji au mtu aliyekunywa. Kupata virutubisho muhimu katika mwili wake. Vile vile pia soda hii inapenda sana kupooza mwili. Hasa ikipatikana ama ikinyweka ikiwa ni ya baridi. Bila kusau kwamba soda hii ama kinywaji hiki cha pepsi, kikiwa ni cha baridi, kinashusha vizuri zaidi ukila na chakula. Either ni cha mchana, ama cha usiku, au kwa baadhi ya watu chakula cha asubuhi, soda hii hushushia vizuri sana kwenye chakula kwa sababu haina madhara yoyote unapoichanganya na chakula wakati wa kula. Vilevile pia inaongeza burudani na kuburudisha watu wakati wakula. Kwa hiyo nipende kusema kwamba soda hii ama kinywaji hiki chabaridi ni kinywaji changu pendwa zaidi. Lakini vile vile pia niweze kusema kwamba kuna badhii ya athari au madhara yatakayo patikana indapo mtu atatumia sana kinywaji hiki either kikiwa cha baridi ama kikiwa ni cha uvugu vugu katika joto ambalo lipo kinywaji hiki kinaweza kikampelekea mtu kupata matatizo ya figo kwa sababu kinywaji hiki kimetengenezwa na kemikali ambazo zimechanganywa na kupata muundo ambao umetumika kutengeneza kinywaji hicho. Kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho nicha asilia hata kimoja. Hivo mtu atakapokunywa soda hiyo nyingi ama soda ya aina yoyote kwa wingi zaidi. Tambelikia ye kupunguza mzunguko wa maji katika damu na mzunguko wa maji katika mwili. Ambapo anenda kuipatia figo yake kazi ngumu sana ya kuchuja vitu. Figo hiyo inaweza ikafeli, hawa inaweza kapata matatizo kidogo kidogo. Katika matatizo hayo yanayopata kapata kidogo kidogo, matatizo mengi ya yanapelekea figo kufeli. Na figo ikifeli inabidi mtu apewe figo nyingine ambayo inabidi achangiwe na mtu. Na kwa sahivi figo zina bei ama watu wanaweza kakataa kukuchangia kwa iyo utapata shida sana kwa iyo nipende kushauri watu ya kwamba. Kinywaji chochote ambacho siyo cha asilia wajitahidi sana kunywa kwa wastani. Wasinywe kama vile wanakunywa maji au kama wanakunywa kitu ambacho kitawafanya wao waishi milele. Afya ndio msingi wa maisha bora. Na vile vile pia afya ndio msingi wa kila kitu. Afya ikisha kuwa mbovu vitu vingine pia vitakwa vibovu. Kwa iyo nipende kushauri watu ya kwamba wajitahidi sana sana kunywa vinywaji hivi kwa mipango maalum wasinywe sana kupitiliza ahsanteni sana na huo ndio mwisho wa mtazamo wangu au wa maongezi yangu kuhusu kinywaji ninachokipenda ambacho ni kinywaji cha soda pepsi ya baridi.

Je, umewahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa? Kwanza nipende kutoa maana au ufafanuzi kuhusu sanaa. Sanaa ninavyojua mimi kwa maana ya kawaida sana. Ni kitu chochote, aidha inaweza ikawa ni bidhaa, ama inaeza ikawa ni pambo, ama inaeza ikawa ni picha, ama inaeza ikawa ni kitu chochote ambacho kimetengenezwa na ujuzi wa mtu. Sanaa hii inaeza ikahusisha miziki, unavyoonyesha bidhaa, za kuonyesha vitu ambavyo ni vya kawaida sana kwenye matumizi ya binadamu. Kwa hiyo nipende kuongelea kuhusu uwepo wangu au mahudhurio yangu kwenye maonyesho ya sanaa. Ndio nimeshawahi kuhudhuria ama kufika katika maonyesho ya sanaa. Na maonyesho hayo kwa Tanzania hapa, ndio wa kufika ni maonyesho ya nani nani. Yaliofanyika mkoani Dodoma, makoa makuu ya Tanzania Dodoma mjini katika uwanja wa nane nane. Maonyesho hayo yananiwezesha mimi kuona namna gani nchi yetu iko vyema na iko vizuri sana upande wa sanaa. Na watu wengi walienda na maonyesho yao na watu wengi sana walienda pale kuuza sanaa zao. Walienda sana kuuza vitu ambavyo wameviunda ama wamevifunga kutoka na sanaa ya nchi. Na ndipo hapo nilipoona ya kwamba sanaa sio lazima iwe ni bidhaa tu inayoweza kubebeka bali sanaa inaweza ikawa ni bidhaa ambayo unaitoa kama huduma. Kwa mfano sanaa ya muziki. Muziki ni sanaa ambayo unaitoa kama huduma kwa msikilizaji anapoisikiliza ama anapoihitaji. Hapo ndio unapoweza kumpatia huduma. Japo kuwa ni ngumu na haiwezekani mtu kubeba sanaa ya muziki. Kwa hiyo sanaa kama sanaa ina maswala mengi na ni pana pia. Kwa hiyo nipende tu kuongelea sanaa na baadhi ya aina zake. Sitaongelea kiufundi zaidi japo kuwa nitaongelea kwa hali ya kawaida sana. Ili kila mtu atakeweza kuelewa au kuwa na uelewa kwanzia mdogo mpaka mkubwa aweze kuelewa kiurahisi zaidi. Tuanze na sanaa kama sanaa. Sanaa ina magawanyiko mengi na ina mifano mingi ya sanaa. Kama nilivyosema awali, kuna sanaa ya muziki, kuna sanaa ya picha ya kuchora, kuna sanaa ya vinyago, kuna sanaa za utamaduni, ambazo sanaa hizi huweza zikawa mikuki, mishale, vile vile pia kuna sanaa za kale. Sanaa hizi zilitengenezwa ama kuundwa miaka ya zamani. Na mababu zetu. Ambapo sasa hivi ndio inatumika kama sanaa. Kuna picha za zamani zilichorwa na watu wa zamani, ambazo sasa hivi ndio zinatumika kama sanaa. Na kawaida ya soko la sanaa huwanga linapanda taratibu. Japo kuwa likipanda, linapanda kweli. Na kushuka inakuwa ni kazi kwa mfano picha za zamani. Sanaa hii ya picha za zamani imeweza kuwa ni sanaa ambayo imepanda kwa kasi sana na inaleta faida nyingi mno kwa watu. Kwa sababu mtu anaeza akanunua labda picha kwa bei ya chini akaenda akaiuza kwa bei ya juu sana. Kitu hiki kinapelekea watu kupata faida nyingi sana. Na faida hizo zinaongeza uchumi wa nchi kama taifa. Na kwa mtu mmoja mmoja kama mtu binafsi. Hivo nipende kusema faida na hasara za maonyesho ya sanaa. Faida mojawapo ni kwamba inakuza sanaa ya nchi husika. Baadhi ya watu wanapuuzia sanaa zao kwa ajili wanazitenga. Hivo maonyesho haya yanaweza kurudisha fikra za watu kuhusu sanaa zao. Faida nyingine ambayo naweza nikasema kuhusu sanaa ni kwamba sanaa ni fursa. Vijana wengi wamejiajini kwenye sanaa na wanalipwa na wanapata fursa ambayo inasaidia wao kuweza kuendesha maisha yao. Ila vile vile pia naeza kusema hasara kama hasara mojawapo ni kwamba sanaa hizi katika maonyesho watu wengi wanenda pale kufanya wizi na kuiba. Kwa ambapo sio vizuri. Asante.